Unapenda kucheza au kutazama michezo? Leo ningependa kulizungumzia swali hili. Mimi napenda mchezo kwa sababu ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Michezo hunipa furaha, huniburudisha na hunisaidia kuondoa mawazo na msongo wa akili. Ninapokuwa nimechoka au nina mawazo mengi kushiriki mchezo au hata kuitazama hunifanya nijisikie vizuri na kuwa na amani ya moyoni. Mchezo hunifanya nijue kuwa maisha si kazi tu bali pia ni kujitunza nakujifurahisha kwa njia nzuri. Michezo imenisaidia sana katika upande wa afya ya mwili. Kupitia michezo, mwili wangu huwa na nguvu nafanya mazoezi na ninaepuka magonjwa mengi yanayosababishwa kutokana na kutofanya mazoezi. Mimi naelewa kuwa na kufanya mchezo mara kwa mara hupunguza hatari ya kupata magonjwa kama presha, kisukari na unene uliopitiza. Pia hunisaidia kuwa na usingizi mzuri na mwili mwenye uchangamfu kila siku. Kwa upande wa afya ya akili, mchezo ina mchango mkubwa sana katika maisha yangu. Mchezo unisaidia kupunguza mawazo, uzuni na asira. Ninapocheza au kukimbia, mimi hujisikia nikiwa huru na mawazo yangu huwa nyepesi. Hii hunifanya niwe na umakini mzuri katika masomo au kazi zangu. Michezo hunipa furaha ya ndani na kuniongezea kujiamini. Kupitia michezo, mimi nimejifunza tabia na maadili muhimu sana. Nimejifunza nidhamu, kuheshimu muda na kuwajibika. Michezo hunifundisha kusikiliza maelekezo ya kucha na kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine. Pia imenifudisha subira kwa sababu si kila wakati mimi hushinda ninaposhindwa hunifunza kukubali na kujaribu tena bila kukata tamaa mimi mchezo imenifundisha pia kufanya kazi kwa umoja au kwa pamoja. Katika mchezo ya timu, mimi ujifunza kushirikiana na wenzangu, kusaidiana na kuelewana. Hii hunisaidia hata nje ya uwanja kwa sababu maisha nayo yanahitaji ushirikiano. Nimegundua kuwa mtu mmoja hawezi kufanikiwa peke yake, bali mafanikio huja kupitia kushirikiana na wengine. Kwa kuwa mimi ni kijana, michezo imenisaidia sana kutumia muda wangu vizuri. Badala ya kupoteza muda katika mambo yasiyo na faida, michezo hunifanya niwe na ratiba na malengo na malengo. Michezo pia hunisaidia kujiepusha na tabia hatari, kama matumizi ya dawa za kulevya ugomvi, au pia uhalifu. Pia mchezo hunifanya niwe na shughuli chanya na ndoto za maisha ya baadaye. Michezo pia hunisaidia kugundua vipaji vyangu kupitia pia mchezo hii. Mimi naweza kujua kile ninachoweza kufanya vizuri na kukikaza. Michezo inaweza kuwa fursa ya kupata elimu, ajira au hata kuwakilisha nchi. Mimi naamini kuwa vipaji vingi vya vijana hupotea kwa sababu havipewi nafasi. Na mchezo ni njia mojawapo ya kuviokoa na kuviendeleza. Kwa mtazamo wangu, mchezo ina mchango mkubwa katika jamii. Michezo huwakatanisha au huwakutanisha watu huleta urafiki na hupunguza migogoro. Wakati wa mashindano, watu hufurahi pamoja, hushangilia pamoja na kushirikiana. Hii hujenga amani na mshikamano katika jamii. Michezo hutufundisha kuishi pamoja kwa upendo na heshima. Michezo pia ni mchango katika maendeleo ya uchumi. Kuna watu wengi wanaopata ajira kupitia. Michezo kama wachezaji makocha, waamuzi. Na pia wana wafanya biashara. Mishindano ya kimchezo huleta wageni na kuongeza kipato. Hii inaonyesha kuwa mchezo si burudani tu bali ni chanzo cha maendeleo. Hata hivyo, kwa kumalizia, mimi napenda mchezo kwa sababu hunijenga kimwili na kiakili na pia kimaadili. Michezo hunisaidia kuwa mtu mwenye afya, mwenye nidhamu na mwenye malengo. Iwe ninacheza au ninatazama, michezo itaendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu. Na chanzo cha maendeleo yangu binafsi na ya jamii yetu kwa ujumla.